Napenda kitanda kizuri kwa sababu kitanda kizuri inakupatia comfort, hauchoki, haumwi na mgongo, alafu ukilala, hauna stress juu, unalala ukua comfortable, unalala kama mtoto. Hakuna kitu inakusumbua, ukigeuka, unageuka vizuri, ee kitanda ngumu, uta umwa na mgongo jamani. Ukilalia kitanda ngumu, utaamka ukiumwa na mgongo. Kuna wakati nililalea kitanda ngumu, niliamuka ni kiumuwa na mbavu. Unasikia tu, nikama ata hubreath vizuri, ukiwa ume lala. Kitanda kizuri ndio cha maana. Kitanda kigumu hapana.

Ok, mi napenda chai, kwa sababu ni kuwa mtoto, mum alikuwa anatupikianga chai ya maziwa, chai chai ya maziwa, ama bila maziwa. Wakati mwingine tunatumwa kuendea maziwa kwa neiba, saiyo hatukuwa na ng'ombe ya kukamua maziwa, so tulikuwa tunatumua kwa neiba, tunaendea maziwa. So iyo kuenda, unachoka, unaona iyo unachoka kuendea maziwa, so ukirudi, ukipikiwa iyo chai unafurahia. So kutoka iyo wakati nimeishi kupenda chai Ata waleo mi ni mkubwa napikanga tu chai kahawa inakuanga tu once once Maybe saa yenye nataka kuchange chai na change Wakati mungene tulikuwa tunapikiwa chai bila maziwa Kwa sababu maybe mum amekosa pesa ya kununuwa maziwa So tunapikua evo na nilikuwa naskia ikiwa tamu So ni mi nimeishi kupenda chai kutoka kitambo Waka waleo kahawa ilikuwa expensive So, atunge afford. So, mama kuwa napika kahawa sana. So, atuku tukauwa, hatuka used to it. So, sahi vile na afford, ndio nakunywanga, lakini chai ndio anapenda.

Okay, mimi viatu zenye napenda ni viatu flat. Flat sandals, si flat closed, napenda flat sandals. Kuna wakati nilivaa heels. Hei, nilichoka, niliumwa na kucha. Nilikuwa nimelea makucha zilikua kubwa kidogo, so vile nilivaa heels. Na sikuwahi vaa tena, kucha zikafinywa sijawahi penda heels tena. So mimi napenda flat sandals. Viatu za sandals hizo ndo napenda zaidi. Zinafanyanga ni feel comfortable. Unaweza vaa na nguo yoyote either trouser, dress, short. Unafeelingi tu uko comfortable ukivaa sandals. Naipenda napenda sandals sana sana sana.

Okay wakati wa wasiwasi, napenda na kwanza naketi chini, na breathe, napumua hewa vile inafaa, napumua na breathe in, na breathe out. Nasikia nimetulia. Juu nisipofanya hivo nashikangwa na wasiwasi zaidi, napata hata nawezafanya kitu yenye sifai kufanya. So wakati wa wasiwasi natakanga kwanza naketi chini, na tulia, na breathe in, na breathe out. Then sasa kama kuna kitu naezafanya, kupunguza hiyo wasiwasi, naezafanya after nimekiti, nimetulia, nimebreathe in, nimebreathe out, ndio kupunguza hio kitu. Lakini kama ni kitu mbaya yenye, huwezi keti ubreathe in, nakimbia mbio to save my life. Like now, kuna wakati nilipata, nilikuwa nimeenda kwa shamba kuchuna miwa, then nikaona nyoka, nikapatwa na wasiwasi, nilitoka mbio, nikafika home, nilienda kubreathe in huko home, singeweza kubreathe in hiyo wakati. So wasiwasi inalingana ni nini, nikipata wasiwasi yenye naeza kimbia nakimbia Lakini nikishikwa na wasiwasi maybe stress ama nimepigiwa simu nimeambiwa kitu mbaya Nikishikwa na wasiwasi kwanza na kiti, na breathe in, na breathe out, then najua kenye nitafanya.

Hei ni kwa mtoto, tulikuwa tunaenda kwa mto. Mimi na cousins zangu kama watano hivi, tunaenda kwa mto. Tunaswim kwa mto. Tunatowa nguo zote, tunaingia kwa maji kwa mto, tunaswim. Halafu tunaenda kwa kina cousin yangu, tunachuna miwa, tunakula. Tunaenda tunakula mapera. Ilikuwa fun Tulikuwa tunaenda mbaka. Tunapanda kwa mlima pale juu, wakati nye kumenyesha kuna matope matope, tunapanda pale kwa mlima juu, then tunakalia mgomba ya mandizi, tunatere mshwa na iyo, tunaingia kwa mto ndani. Ilikuwa fun, ilikuwa fun, alafu kwa kati wa Christmas usiku tulikuwa tunawasha moto hapo nje, tunalala, tunakesha the whole night, tukiota iyoo moto, tukicho ma hindi, tukisherekea kama kunambuzi inachinjwa inachinjwa iyo wakati, tunapika, ilikuwa fun.

Napenda Black Forest. Kwa sababu. Unajua mali tumelelewa huku ushago keki kupata ilikuwa shida. So my first time kukula kiki nililetua na sister yangu kutoka Nairobi kwa city. Hio time tulikuwa tunaishi huko kushago nikiwa mtoto. So vile alikuja na hio keki alileta for the first time yenye alileta nilikula nikiwa mtoto ilikuwa Black Forest. So kutoka hio time Black Forest imekuwa my favorite. Hiyo ndo keki napenda. Nikienda mali popote ni kwa supermarket. Nikienda naitishanga to Black Forest. Imikuwa my favorite kwa sababu ilikuwa keki yangu ya kwanza kukula maishani. Iyo wakati nilikuwa mdogo keki haikua inapatikana.

Mimi napenda gray. Gray ndiyo my favorite. Kila kitu kwa nyumba yangu ni gray. My carpet inakuwanga gray. Viti zangu ni gray. Curtains ni gray. Napenda gray sana sana sana. Inanivutianga tu. Hata nikienda kununua nguo nione tu ile nguo ni gray. Hapo ndo macho yangu inakwama. Nikienda hio nguo nitamake sure nimeinunua. Wakati mwingine hata sijuangi naendanga tu kwa soko nikirudi napata nimenunua vitu za grey kama juzi niliendea bagi ya mtoto wangu ya shule kuenda nikirudi nilienda kumfanyia shopping ya back to school kurudi kwa nyumba nikapata nimembuyia bagi ya grey Trousers nimembayia za grey viatu nimembayia za grey Sandals ni za grey Napenda tu grey grey is my favorite.

He, napenda kufanya kazi nyumbani. Sana. Inafanyanga mtu a feel comfortable juu. Ukifanya kazi nyumbani kama kuosha vyombo, kama kufua, kama kuosha nyumba. Kama nyumba ni chafu, nasikianga uncomfortable. Lakini kama ni safi, unasikianga, yes. Una breathe vizuri, unasikia fresher air, unasikia kazi ni mzuri, unasikia tu uko comfortable kwa hio nyumba.

Napenda juisi ya maembe. Fresh. Ile maembe fresh. Ile yenye imeblendiwa. Si ile yenye imeprisaviwa. Nikikunywa hio juice. Nasikianga vizuri. Nasikia nikama nimetulia. Nasikia nika nimerelax. Napenda sana sana ile wakati nimetoka kukula chakula. Nikishamaliza chakula. Then nakunywa hio juice. Alafu ikue baridi. Ikiwa imetoka kama kwa friji ivi. Naipenda. Nasikia nga vizuri nikikunyo. Naskianga nimetulia. Naskianga roho yangu imefurahia.

Video zenye natazama natazama tiktok sana sana natazama facebook instagram whatsapp kwa status za watu but sana sana napenda tiktok juu tiktok inakuleteanga kwa fyo yako kama umesarch hairstyle kama sahi mimi ninapenda story ya hairdressing so unasearchingi sana hairstyles tiktok so unapatanga ukipitia hizo video zile mingi wanakuletea ni izo za hairdressing Unapata hairstyles mingi So mimi napenda tiktok alafu vile wanakuanga na option ya comment section Unaezangalia vile watu wamecomment kama iyo hairstyle, kama iyo attachment wametumia Unapata kwa comment section watu wamesuggesti ni gani mwingine anasema ni hii ni hii, ni hii nywele So mimi napenda tiktok hata facebook si mbaya Lakini tiktok is my favorite.

Mimi napenda kukula nyumbani Ju nitajipikia chakula chenye napenda na make sure kila kitu ni fresh Ju saa zingine unapatanga ukienda kukula huko huko nje Wakati mwigine unapata iyo chakula kimekaa wameweka kwa freezer kama ni nyama wameka kwa freezer for long kama ni greens zimeishi kwa fridge for long Wakati mwingine unaenda kuna siku nimeenda ni kakula kuku Sijui kuku ilikuwa na nini? Sijui ilikuwa kontaminited ama ni nini niliumwa na tumbo. Nikaendesha soo kutoka iyo time. Napenda tu kujipikia kwa nyumba na pika na kula. Kitu yenye nikosure iko sawa. Na kutokuwa time sijawai umwa na tumbo sijai. Tapika sijai endesha soo napenda kukula nyumbani.

Unapenda kufanya nini na marafiki zako? Oke mi marafiki zangu ni wakitambo tumelelewa na wao. So wakati mwenye tumepatana tunapenda kupiga story za izo enzi vile tulikuwa tunaenda kuswim kwa mto. Tunaenda kukula mapera kwa wenyewe tunakimbizwa. Tunapiga tu story mingi vile tulisoma vile mtu alikua anafukuzwa shule na mwalimu vile tulikua tunachapwa na wazazi wetu. Halafu pia tuna tunae tunapenda tukipatana tunawatch, tunadiscuss ile movie yenye tutawatch, halafu tunawatch pamoja, tunaenjoy.

Rangi yako ya kupendeza ni ipi? Mi napenda gray, Gray ndiyo favorite colour yangu hata kwa nyumba ni kila kitu yangu ni gray carpet ni gray meza ni grey kiti ni gray hata maramingi nikienda kwa soko kununua kitu napatanga nime-buy tu gray bila hata kujua niki-buy nikirudi kwa nyumba ndiyo na-realize hizi vitu ni za gray hata vikombe zangu mingi ni za gray Gray ndiyo favorite Nikiona tu hivi nasikianga imenivutia Hata niki kama nikiweza ningepaka rangi nywele yangu gray Napenda gray tu sana.

Mahali gani pa kihistoria ungependa kutembelea? Mi ningependa kuenda Fort Jesus iko Mombasa nione vile hiyo building imejengwa vile imeundwa vile kuna hizo manini za vita nilikuwa nimesoma nikaona vile imejengwa kama nini ya vita vile Africans walikuwa wanajificha huko waki fight na wenye walikuwa wanacolonize So nawezapenda kuenda nione huko nione vile kulikuwa kunakaa nifeel hiyo presence ya hao watu kitambo vile Waliunda vile walijenga vile hizo silaha bado ziko huko So naweza taka niende nione Fort Jesus huko Mombasa Kenya.